Natumia muda wangu kwangu kwa njia ilivyo na mpangilio. Asubuhi hujitahidi kuhudhuria masomo au kufanya kazi muhimu za siku. Wakati wa mchana nafanya kazi za shule kujifunza vitu vipya au kufanya mazoezi kidogo. Jioni hutumia muda kupumzika, kuzungumza na marafiki au familia. Na wakati mwingine kutumia mitandao ya kijamii. Mimi napenda kujiipanga na kuangalia malengo yangu ya baadae. Hasa kwenye biashara na trading Mwisho wa wiki hutumia muda wangu kupumzika zaidi kufanya hobby kama michezo au kujithadmini ili nijiboreshe.

Napenda wanyama wa aina tufauti, lakini saidi napenda mbwa kwa sababu ni waminifu. Wanapenda watu na ni raisi kuzoea kuishi na binadamu. Pia napenda paka kwa sababu ni watulivu na wanajitekemea. Mbali na hao, napenda pia wanyama pori kama simba na tembo kwa sababu wanaonesha nguvu, ujasiri na umoja. Kuangalia wanyama hawa hunifundisha uvumilifu nidhamu na umuimu wa kushirikiana.

Napenda kula vyote lakini zaidi napenda kula ugali ugali hunishibisha vizuri na unaenda vizuri sana na mboga nyama au samaki Pia chakula cha kawaida na kinanipa nguvu kwa shughuli za siku wali pia napenda hasa ukiwa umepikwa vizuri lakini ugali bado ndio wa kwanza.

Napenda kufanya mambo mengi na marafiki zangu kwa sababu kunipa furaha na kunisaidia kusahau mawazo ya kila siku. Hasa tunapo kutana kusungumza kwa kina kuhuzu maisha. Mdoto setu na changamoto tunasopitia. Huku tukicheka kushirikiana mawazo mapya na kusaidiana pale inapo hitachika. Wakati mwingine kutumia muda huo kufanya michezo kutembea pamoja au hata kukakimya tukifurai uwepo wa kila mmoja. Jambo linalo imarisha urafiki wetu na kunifanya nijisikie huru. Salama na mwenye amani ya moyo.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa kwa sababu yananipa mwanga saidi juu ya kilichoendelea duniani ususan katika maswala ya uchumi, siasa, teknolojia na burudani. Kupitia abari hizi, ninaweza kuelewa mabadiliko ya dunia, kuona fursa mpya za biashara au uweze uwekesaji na kujifunza kutokana na mafanikio na changamoto zinazokabili, nchi na jamii tofauti. Pia kufuatilia matukio ya kimataifa kunanisaidia kuungana na masungumzo ya watu wengine na marafiki kuhusu mada mbalimbali. Huku nikipanua mtasamo wangu kuongeza maarifa yangu na kuelimisha maamuzi yangu ya kila siku.

Ndio, nimewai kutembelea ziwa na pia mto. Na usoevu huo ulikuwa wakufutia sana kwa sababu mazingira ya likuwa ya utulivu na yenye. Kufutia macho, upepo mwanana ulikuwa ukipuliza taratipu huku maji ya kionekana kungaa chini ya mwanga wa jua. Jambo lililo nifanya nijisikie nipo karipu saidi na maumbile. Nikapata nafasi ya kupumsika, kufikiri kwa utilifu na kufraia muda huo nikiwa na marafiki au familia. Hali ambayo iliniachia kumbukumbu nzuri na kunifanya nitamani kurudi, kurudia tena siku nyingine.

Napenda zaidi kununua vitu vinavyo nisaidia katika maisha ya kila siku na kuniboresha binafsi. Kama file chakula, haza fya kula vinavyo nipenda, nguo raisi lakini zenye mawawonekano mzuri. Pamoza na vitu vya teknolojia kama simu au vifaa vidogo, vinavyo raisisha mawasiliano na kujifunza. Kwa sababu, ninaona manunusi ya aina hiyo hunisaidia kuishi kwa uraisi. Kuongeza ufanisi katika shukuli zangu na pia kunipa furaha ndoko inayotokana na kujithatmini na kujijali.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye dunia ya kufikiria ilio jaa mambo ya kushangaza. Bunifu na mafunzo ya kipekee, ambapo kila tukio hunifanya nifikirie kwa kina, kupanua mawazo yangu na kutoroka kidogo kutoka hali halisi ya maisha. Huku ni kifurahia simulizi zenye siri maajabu na ujumbe wamaana unaoweza kunifunza kuhusu ujasiri matumaini na nguvu za ndoto.

Mimi ni mtu anayependa zaidi kuamka mapema kwa sababu wakati wa asubuhi kuna utulivu mwingi unaonisaidia kufikiria kwa makini, kupanga siku yangu vizuri, na kufanya kazi muhimu bila usumbufu. Huku nikiwa na nguvu mpya na akili iliyo tayari kujifunza au kufanya maamuzi. Ingawa wakati mwingine pia nakaa usiku kidogo nikimalizia mambo fulani lakini bado naona asubuhi hunipa motisha zaidi na muanzo mzuri wa siku.

Kumbu kumbu nzuri saidi nilio kuwa nayo shule ni hile siku tulipo kuwa na mashindano ya mchezo ya shule. Ambapo walimu na wanafunzi wote wali kusanyika kuunga mkono timo setu. Nilihisi furuha isiyo na ya kifani tuliposhirikiana kucheka pamoja na kushangilia kila mara tunapofanya vizuri. Pia nilifurahia sana wakati tulipokuwa na shughuli za zanaa na tamthilia za shule ambapo kila mmoja alionyesha kipaji chake na kujifunza kushirikiana kuheshimiana na kutathmini vipaje kwa kila mmoja. Kumbukumbu hizi zimenifanya niwe na furaha, nidhamu na mshikamano mzuri wa marafiki na walimu. Jambo ambalo siwezi kulisahau kamwe.

Ninalinda faraka yangu, mtandaoni kwa kuwa makini sana na taarifa zinashu shiriki hasa kuepuka kuwekwa wasi mambo binafiki kama taarifa za kifedha au mipango yangu ya maisha. Pia hutumia nyula imara na tofauti kwenye akounti zaangu ili kuzuia watu wasio husika kusipata na kwa kihakikisha kuwa na chunguza mipangilio ya faraka mara kwa mara ili kuthibithi ni nani anaweza kuona au fikia tariva zangu. Huku niki epuka kubonyesa. Viungo vizivyo eleweka au kuwasiliana na watu nisiwo wafahamu vizuri. Jambo linalo nisaidia kuwa salama na kulilinda. Heshima na usalama wangu mtandaoni.

Nafua nguo mara moja kwa wiki kwa sababu napenda kuweka nguo zangu safi na nadhifu bila kupoteza muda mwingi. Na mara nyingine napanga siku hiyo vizuri ili iwe na wakati wakuifanya kwa makini. Kuhakikisha kila kitu kimo vizuri. Kisha nikauke vizuri kabla ya kuziweka kwenye rafu au kabati. Jambo linalonifanya niwe na nguo safi kila wakati na pia kunisaidia kuifadhi nguo zangu kwa muda mrefu bila kuharibika.

Ningependa kupata mafunzo yanaouhusiana na biashara, uchumi na teknolojia. Hasa yale yanayoniwezesha kuelewa masoko uwekesaji na njia za kuongeza kipato kwa njia bora na yenye usalamu. Pia ningependa mafunzo ya mawasiliano na uongozi. Ili niweze kushirikiana vizuri na wenzangu, kutatua changamoto kazini na kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano na ufanisi. Vile vile, ningefurahia kupata mafunzo ya ustadi wa kidijitali kama kutumia programu za kisasa. Mitandao ya kijamii kwa biashara na njia za kujifunza mitandaoni. Yote ili kuboresha ujuzi wangu na kunipa nafasi ya kukua kikazi na kimaisha.

Napenda mikutano ilio na malengo wazi na mpangilio mzuri. Ambapo kila mtu anapewa nafasi ya kutoa maoni yake kwa heshima na bila usumbufu. Kwa sababu, mikutano ya aina hiyo huokoa muda, huongeza ushirikiano na husaidia kufikia maamuzi yenye maana. Pia napenda mikutano midogo yenye watu wachache kwani huwezesha mazungumzo ya kina, uelewano mzuri na kujenga mahusiano bora katika kati ya washiriki. Jambo linalonifanya nijisikie kushirikishwa, kusikilizwa na kuchangia mawazo yangu kwa uhuru.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia ya pekee na yenye furaha. Ambapo mara nyingi hujumuika na mafamilia na marafiki. Tukipanga chakula kizuri, kucheka, kuzungumza na kushirikiana kwa pamoja katika shughuli za mapambo au michezo midogo. Pia napenda kushiriki katika mila na desturi zinazohusiana na siku hiyo. Kama kuimba, kucheza au kutoa zawadi kidogo. Jambo linalonifanya nijisikie karibu na wapendwa wangu kuimarisha mshikamano wetu na kufurahia muda wa amani na furaha uliotengenezwa kwa ajili ya kusharehekea Tukio hilo maalum.

Ndio na wafamu majirani zangu kwa sababu tunaishi katika karibu na huwa tunakutana mara kwa mara kupeana salamu na wakati mwingine kusungumza kidogo kidogo kuhusu mambo ya kila siku Jambo linalo nisaidia kujenga husiano mzuri na kuheishimiana na pia Kunif kunifanya nijisikie salama na mwenye amani kwa kuwa najua ni na watu wa kua minika karibu nami endapo ni naitaji msaada au ushirikiano.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye mtandao ya kijamii na majukwaa ya burudani ambayo ni salama na yenye habari muhimu kama vile video za elimu, michezo, teknolojia au burudani. Mara nyingine napenda pia kutazama video zinazonifundisha ustadi mpya au zile zinazoonesha matukio ya kimataifa. Jambo linalonisaidia kuongeza maarifa yangu kuburudika na wakati huo huo unifanya nijisikie karibu na matukio yanaojitokeza duniani bila kuondoka nyumbani.

Tabia inayo nichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na ukarimu wa moyo. Hasapale watu wanapo ongeza kelele, kuvunja ahadi na kutojali hisia za mwingine. Hii inasababisha hisia za huzuni au kuchanganyakiwa kwa sababu huwathiri amani ya akili yangu na kueka changamoto katika kuzungmza au kushirikiana nao. Pia, tabia ya ubinafsi wa kupita kiasi au kudharau mwingine ni jambo linalo nichukiza kwa sababu linapunguza mshikamano na ushirikiano kati ya watu. Jambo ambalo kwa kweli linanifanya nijisikie kutopendezwa na hali hiyo.

Ndiyo, nimewahi fanya kazi ya kujitolea na uzoefu huu ulikuwa wa maana sana kwangu kwa sababu ulinipa nafasi ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo. Kujifunza umuhimu wa kushirikiana na kuelewa changamoto zinazo wakumba watu tofauti tofauti katika jamii. Kupitia kazi hiyo nilijifunza kuwa na huruma, subira na kuwajali wengine, jambo ambalo lilinifanya nijisike kurithika moyoni na kunipa furaha ya kweli, inayo tokana na kuona mchango wangu ukileta mabadiliko chanya kwa maisha ya watu wengine.

Ndiyo, mara nyingine ninaweka picha zangu mtandaoni, lakini kwa umakini mkubwa. Kuakikisha zinashiriki, tu picha ambazo zi hatarishi kwa varaka yangu au zizisho onesha mtaariva binafsi zinazo weza kuniletea matatiso. Pia napendelea kueka picha zangu ambazo zinaonesha matukio mazuri, furaha au hafla, sa kawaida na marafiki na mafamilia. Huku ni kizingatia ni nani anaweza kuona picha hizo ili kuakikisha usalama wa na heshima yangu mtandaoni.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano na uzoefu huo ulikuwa wamuhimu sana kwangu kwa sababu ulinifundisha nidhamu, ushindani wa haki na umuhimu wakujiamini. Kupitia mashindano hayo, nilijifunza kushirikiana na wengine, kufumilia sangamoto na kukubali matokeo kwa moyo wa michezo. Jambo ambalo ili nisaidia kukua kibinafsi na kunipa kumbuku mzuri ya kujifunia na kujifunza kwa maisha ya baadaye.

Ndiyo napenda kunywa maziwa kwa sababu nikinywaji chenye afya kinacho nipa nguvu na virutubisho muhimu kwa mwili hasa kwa mifupa na meno pia hunifanya nijisikie nimeshiba na mwenye nguvu hasa nikinywa asubuhi au jioni na hunisaidia kudumisha afya nzuri kwa ujumla jambo linalonifanya niwe na tabia ya kuyanywa mara kwa mara.

Ndiyo, napenda kusafiri nikiwa na ramani kwa sababu hunisaidia kuelewa mwelekeo wa safari yangu vizuri kuepuka kupotea na kupanga njia salama na rahisi kufuata kutumia ramani hunipa uhakika na utulivu wa akili Hasa ninapokuwa katika maeneo mapya na hunifanya nijisikie huru kuchunguza sehemu mbalimbali bila hofu Huku nikijifunza kuhusu maeneo hayo na kufurahia safari yangu kwa mpangilio nzuri.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi kwa sababu ni tamu rahisi kumeza na linanipiga nguvu haraka hasa wakati wa shule au shughuli za michezo. Ndizi pia ni kinywaji chenye virubutisho muhimu vinavyo saidia mwili kufanya kazi vizuri na napenda jinsi inabyoweza kuliwa pekee au kuunganishwa na vyakula vingine. Jambu linalo nifanya niwe na afya nzuri na furaha wakati nikila.

Ndiyo napenda sana chakula kitamu kwa sababu hunifanya nijiskie furaha na kuridhika baada ya kula. Hasa chakula kinapo pikwa vizuri na kwa upendo. Chakula kitamu hunipa hamu ya kula. Huniongezea nguvu na hunifanya nifurahie muda kwa kula nikiwa pekee yangu au nikiwa na watu wengine. Pia napenda kujaribu vyakula tofauti vyenye latha nzuri, kwa sababu hunipanua ucheevu wangu na kunifanya ni dhamini zaidi juhudi za anayepika na udhamaduni wa chakula kwa ujumia.

Ndiyo, napenda sana asali kwa sababu ni tamu. Lenye latha nzuri na pia ya asili. Jambo linalo nifanya nifurahie kula au kuiongeza kwenye vyakula vyangu kwa kila siku. Asali pia hunipa nguvu haraka na mara nyingi husaidia kunifanya nijisikie vizuri mwilini. Huku pia ikiongeza latha kwenye chai, matunda au mikate. Jambo, linalo nifanya niwe na furaha na kuridhika nikiwa na chakula changu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya kusoma, kuangalia video za elimu na kushirikiana na wengine wenye maarifa au ujuzi flani. Pia napenda kufanya mazoezi ya vitendo kama kufanya majaripio madoko au kushiriki kwenye shukuli zinasousiana na kile ninacho chifunza. Ili niweze kuelewa vizuri na kukumbuka kwa uraisi. Mara nyingine napenda kuuliza maswali ya kujadili mawaso na marafiki au walimu. Jambo linalonisaidia kuongeza ufahamu wangu, kuboresha ustadi wangu na kunifanya nijisikie kwenye uhakika ninapokabiliana na changamoto mpya.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu hunipa utulivu na kunifanya nijisikie vizuri hasa nikinywa asubuhi au jioni na pia hunisaidia kufurahia muda wa kupumzika nikiwa peke yangu au nikiwa na watu wengine. Chai ina ladha nyepesi na hunifanya nijisikie mwenye amani, tofauti na kahawa ambayo wakati mwingine hunifanya nijisikie na msisimko mwingi. Hivyo chai hunifaa zaidi kwa maisha yangu ya kila siku.

Napenda mkate wa ngano mzuri na laini, kwa sababu ni rahisi kumeza. Huna ladha tamu kidogo na unaweza kuliwa peke yake au kuunganishwa na vyakula vingine kama siyagi, jamu au chakula cha mchana. Mkate wa aina hii unifanya nijisikie nimeshiba na maranyingi unipa furaha ndogo ya kula kitu chenye ladha nzuri. Huku pia ukinisaidia kuwa na nguvu ya kushiba kwa muda mrefu bila shida yoyote.

Ninavyolea nywele zangu mara nyingi kila baada ya siku chache ili ziwe safi laini na zivutike Jambo linalonifanya nijisikie vizuri na nadhifu Kila nikivilea huangalia pia hali ya nywele zangu kuhakikisha hazina uchafu harufu mbaya au uharibifu wowote na mara nyingine napendelea kutumia mafuta au bidhaa za kufanyia nywele vizuri ili ziwe na afya nzuri na nguvu. Jambu linalonisa kuwa ni tabia muhimu kwa kudumisha urembo na usafi wa nywele zangu kila siku.

Ninasomea habari mtandaoni kwenye tofuti za habari za kila siku na mitandao ya kijamii inayotoa taarifa za kuaminika. Hasa zile zinazohusu maswala ya kimataifa, uchumi, teknolojia na burudani Pia napenda kufuatilia sehemu zinazoshirikisha makala za elimu na mafunzo ili kuongeza maarifa yangu na kuelewa mabadiliko yanayotokea duniani. Kwa njia hiyo, ninapata habari haraka, niwe na mtazamo mpana na pia niweze kujadili matukio haya na marafiki au familia kwa uraisi. Huku nikiboresha kuelewa wangu wa mambo yanayojitokeza kila siku.

Ninapokaribisha wafanyikazi wapya, huwa najitahidi kuwa mwema, mwenye heshima na mwenye subira Nikihakikisha wanajisikia sehemu, wanayohitaji na kukuwa salama Mara nyingi kuwa nawapata na wapata wanapa taarifa muhimu kuhusu kasi, mazingira ya ofisi na utaratibu wa kufanya kazi Huku nikihimiza waulize maswali pale wanapo shindwa kuelewa jambo fulani Pia napenda kushirikiana nao kidogo kidogo, kuzungumza na kuwajenga ujasiri, na kuonesha mshikamano wa timu ili wafanye kazi kwa furaha na ufanisi, na wawe na motisha ya kujifunza na kuchangia maendeleo ya pamoja.

Ndiyo, napenda hesabu sana, tena sana kwa sababu unifanya nitumie akili yangu kufikiria kwa kina, kutatua changamoto na kuelewa mambo kwa mpangilio mzuri. Hesabu unifundisha subira umakini na nidhamu na husaidia pia katika maisha ya kila siku kama kupanga matumizi, kufanya maamuzi sahihi na kuelewa masomo mengine kwa urahisi Jambo linalonifanya nione hesabu kuwa somo muhimu sana na lenye manufaa makubwa kwangu.

Kasi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kufua vyombo kwa sababu mara nyingi inachukua muda mwingi husababisha uchofu kidogo. Na mara nyingine huwa na machungu ya mikono au maji baridi. Hasaa ikiwa vyomba ni vingi au vienye uchafu mkali. Ingawa, lazima ni vanye ili kuhakikisha nyumba ni safi na nadhifu. Bado ni kazi ambayo sipendezwe nayo sana na napendelea kufanya haraka iwezekanavyo ili niwese kumaliza na kuenda kufanya mambo ni nayopenda saidi.

Kupunguza matumizi ya plastiki huwa ninajitahidi kutumia vyombo na mifuko inayoweza kutumika tena kama mifuko ya nguo au maboksi ya chuma na kuepuka kununua bidhaa zilizojaa plastiki zisizohitajika. Pia ninajaribu kutumia vyombo vya nyumbani vinavyoweza kusafishwa na kutumika tena kama vyungu na kuhifadhia chakula au chupa za maji badala ya plastiki zinazotumika mara moja. Kwa kufanya hivi, ninasaidia kulinda mazingira, kupunguza uchafu na kujenga tabia ya kutumia rasilimali kwa busara. Jamu linalonifanya nijiskiee vizuri kwa kuchangia kuilinda dunia yetu.

Napenda kutembea katika maene tulivu na yenye manzingira mazuri. Kama barabara sisizo na kelele nyingi, bustani, au sehemu silizo karibu na maumbilo. Kwa sababu unipa nafasi ya kupumsisha akili, kufikiria kwa utilifu na kufraia hewasafi. Kutembea sehemu kama hizi unifanya nijisikia huru, mwenye amani na pia unisaidia kuimarisha afya angu ya mwili na akili. Asa ninaapo kuwa nataka kujitenga kidogo na msongamano wa shughuuli za kila siku.

Ndio, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na uzoefu huo ulikuwa wa furaha isiyo na kifani kwa sababu nilifurahia muziki. Kuimba pamoja na marafiki na kushuhudia wasanii wakionyesha vipaji vyao moja kwa moja. Hali ya furaha na msisimuko uliopo kwenye tamasha hilo ilinifanya nijisikia huru. Kushirikiana na watu wengine na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo siwezi kusahau. Huku pia nikijifunza jinsi burudani na usiku inavyoweza kuunganisha watu na kuleta furaha pamoja.

Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kupanga muda maalumu wa kujifunza kitu kipya kama kusoma makala, kuangalia video za elimu au kufanya mazoezi madogo ya kufahamu maswala ya kibiashara, teknolojia au ujuzi wa kila siku. Pia ningependa kutumia muda na marafiki au familia kwa kufanya jambo dogo la furaha pa moja kama kusungumza kucheka au kutembea kidoko ili siku yangu iwe yenye mana furaha na kutoa motisha ya kufanya vizuri katika shukuli zingine badae Kwa kifupi nataka siku yangu iwe na mpangilio mzuri ufanisi na pia furaha ndogo.

Chakula ninacho penda kula jioni ni chakula kilicho rahisi lakini chenye lishe kama wali au ugali ukiunganisha na mboga na nyama au samaki Hii ni kwa sababu chakula cha jioni hunipa nguvu kidogo kuniridisha bila kunifanya nijisikizie mzito sana na pia huchangia usingizi muhimu Bada ya siku ndefu ya shule au shughuli nyingine. Mara nyingine napenda pia kujaribu vyakula vipya au vyenye ladha tamu kidogo. Jambo linalo ongeza furaha na kuridhika wakati wa chakula cha jioni.

Napenda mchezaji wa michezo anayejulikana kwa kujenga nidhamu, ujasiri na mshikamano mzuri wa timu. Kwa sababu napenda kuona watu wanavyoshirikiana vizuri, kufanya juhudi za pamoja na kushirikiana bila kujali ushindi binafsi tu. Kwa mfano, napenda wachezaji wa rugby au mpira wa miguu ambao wana heshimu wenzake. Wanapendwa na mashabiki kwa tabia zao nzuri na hupigania timu yao kwa moyo wote. Jambo linalonifundisha ujasiri. Nidhamu na mshikamano ambao pia ninaweza kuiga katika maisha yangu ya kila siku.

Mandhali ma nzuri niliowaiyona, nzile zilizo tulivu na za maumbile, kama vile ziwa lenye maji safi yanayo ngaa nchini ya mwanga wa jua, milimaa ilio jaa mti, au bustani tulivu ilio jaa maua na ndege wanarukaruka. Kuoana mandhali kama haya, kunapa hisia za amani, utulivu na furaha ya ndani. Hugu pia kunichochea kufikiria mambo kwa utulivu, kupumsika na kuthamini nzuri wa maumbile. Jambu ambalo linaacha kumbukumu nzuri ambayo siwezi kusahau kamwe.

Mwezi ninaopenda zaidi ni desemba kwa sababu ni mwezi wa furaha, mapumziko na sherehe ambapo familia na marafiki hukusanyika pamoja kusherehekea, kushiriki chakula kizuri na kufurahia muda wa amani. Pia disemba hunipa na fazi ya kutathmini mwaka uliopita. Kupanda, kupanga malengo ya mwaka ujao na kupumzika baada ya shughuli nyingi ya shule au kazi. Jambo lilalonifanya nijisikie furaha, utulivu na tayari kuanza mwaka mpya, kwa nguvu na motisha mpya.

Ushauri ningeweza kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa makini, mnyenyekevu na mwenye bidii. Kwani siku za mwanzo ni muhimu kujifunza na kuelewa jinsi kazi inavyofanyika. Ni vyema pia kuuliza maswali pahali unapoona jambo halijaeleweka. Kushirikiana na wenzako kwa heshima na kuonyesha nidhamu na uwajibikaji katika kila jambo unalofanya. Zaidi ya yote jitahidi kujenga urafiki na mshikamano na wenzako jifunze kutokana na makosa na kuwa na subira kwa sababu kwa njia hii utaweza kukua kupata heshima na kufanikisha kazi yako kwa ufanisi na furaha.

Kampuni ya teknolojia ni nayoiamini zaidi ni Google kwa sababu bidhaa na huduma zake zinarahisisha maisha ya kila siku. Zinazotoa taarifa za haraka na sahihi na zinawasaidia watu kujifunza kuwasiliana na kupanga shughuli zao kwa urahisi. Pia Google inaonesha ubunifu mkubwa katika teknolojia, usalama wa data na maendeleo ya bidhaa mpya zinazoboresha maisha ya watu wengi duniani. Kwa sababu ya haya yote ninaona kampuni hii ni ya kuaminika na yenye mchango chanya katika maendeleo ya teknolojia na maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kupika chombo cha msiku. Hasa chombo kinachotoa sauti tulivu na ya kufurahisha. Kila wakati ambapo, ninapiga tarumbeta. Mimi nakuanga na furaha ya kifani. Ila, wakati mwingine, ninapokuwa kwa hisia hunisaidia kupumzika, kuonesha hisia zangu na kufurahia mziki kwa njia ya karibu zaidi. Kupiga chombo cha mziki hunifanya nijisikie huru. Kuniondolea msongo wa mawazo na kunipa furaha ya ndani hasa inapokuwa na muda wa mapumziko au ninapotaka kuji tuliza baada ya siku ndefu.

Ndio, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa furaha na utuilivu wa akili. Na hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili. Kulima bustani hunifundisha subira bidii na uwajibikaji kwani mimea inahitaji uangalizi wa mara kwa mara ili ikue vizuri. Pia hunipa kurithika kuona matunda au mboga zikimea kutokana na juhudi zangu. Jambo linalonifanya nijisikie fahari na kuongeza thamani ya kazi ndogo inayofanya kila siku.

Naishukulikia muda wa mwisho kwa kufanya kazi yangu kwa utaratibu ili nisieze kufanya makosa yeyote. Ninaposhukulikia muda wa mwisho huwa napanga kazi zaangu mapema. Nikiweka kipaumbele kwa mambo muhimu zaidi. Ili nisishindwe na wakati. Mara nyingi huunda orodha ya kazi zinazoitachika kumalisika kabla ya muda uliowekwa. Nikigawa muda kwa kila jambo kwa makini na kuepuka kuchewelesha au kushindwa. Pia kuwa na utilifu wakili. Nikijithahidi kushukulika kila kazi kwa makini bila araka sana. Jambo linalo ni sa ufanisi. Kupunguza msongo wa mawazo ni kuhakikisha kwamba kila jambo linaisha kwa wakati huko nikibakia na nafasi ya kufanya marekebisho madogo pale inapohitachika.

Ninapo shughulikia kazi ya dharura, kwanza huwa napima haraka, umuhimu na haswa hitaji lake, ili nijue ni jambo la kufanya mara moja, kisha huwacha mambo mengine ya sio ya darura kwa muda na kusingatia kasi kio kikamilifu nikitumia umakini mkubwa kwakikisha inamalizika kwa ufanisi bila makosa. Mara nyingine huwa napanga hatua ndogo ndogo za kufanya kazi hiyo Nikihakikisha kila hatua inafanywa kwa usahihi huku nikibakia na utilifu kwa akili ili kuepuka msongo na kufanya maamuzi sahihi Jambo lilalo nisaidia kazi ya dharura kumalizika haraka na kwa matokeo mazuri.

Kwa kawaida, ninaoga mara moja kwa siku, mara nyingi asubuhi, ili kuanza siku nikiwa safi, mwenye nguvu na tayari kwa shughuli zangu za kila siku. Kuoga kila siku, kunanisaidia kuwa na usafi mzuri, kuondoa uchafu na harufu na pia kunifanya nijisikie vizuri mwilini na akili. Jambo linalo ongeza, kujiamini na furaha yangu wakati nikiwa na watu wengine, au nikiendelea na shughuli zangu.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia raisi lakini yenye maana. Kama kukaa pamoja, kusungumza kuhusu ziku zetu, kula chakula kwa pamoja au kushihiriki shuguli ndogondogo kama kutembea, kuangalia vipindi au kusaidiana na kazi za nyumbani. Muda huu unifanya nijisike salama kupendwa na karibu na watu wangu wa karibu. Na pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawaso kuimarisha usiano wetu na kujenga kumbukubu nzuri ambazo zinabaki moyoni kwa muda mrefu.

Kujianda kwa mkutano, kwanza huwa usoma tarifa au mada zinazo itachika. Nikijua malengo ya mkutano na hoja muhimu zinazo itajika kushirikisho. Kisha uanda maelezo yangu kwa mpangilio, nikia kikisha ninafamu vizuri hoja ya zangu na mazuali yanayo wesa kuulizwa. Pia mara nyingine huwa napanga viva vyangu kama daftari, kalamu au kompyuta. Au na kuzingatia muda wa kuwasili mapema ili kwanza mkutano kwa utulifu. Kwanje hii, ninahakikisha niko tayari, nikiwa na uakika na pia na ninaonesha heshima kwa washiriki wengine na ufamisi katika kushiriki mawazo yangu.

Ndio, napenda kuvaa vipuli. Hasa pale vinapokuwa rahisi na vinavyovaa kwa hali ya hewa na shughuli zangu za kila siku. Vipuli hunipa uraisi wakuzogea, kunifanya njijisikia huru na pia hutoa varaja na usalama wa miguu. Jambo linalonifanya niwe na nguvu na kuweza kushiriki shughuli mbali mbali bila shida. Pia napenda vipuli vinavyofanya nguo zangu kuonekana vizuri na vinavyokidhi ladha yangu na mtindo kwa namna, rahisi na yenye mvuto.

Ndiyo, napenda sana muziki wa jadi, kwa sababu una ladha ya kipekee, unasikika kwa utulivu na hufungua, hisia za furaha na kumbukumbu nzuri. Usiku huu hunifanya nijisikie karibu na utamaduni na historia ya watu na mara nyingi hunikumbusha hadithi, sherehe na maisha ya zamani yaliyojaa mafunzo na maadili. Pia napenda kusikiliza muziki wa jadi wakati wa kupumzika au kufanya shughuli ndogondogo Kwani hunisaidia kupumzika akili, kuridhisha moyo na kunipa furaha ya ndani isiyo na kifani.

Msimu ninaoupenda zaidi ni majira ya masika kwa sababu ni msimu wa furaha mvua kidogo na mazingira kuwa safi na kijani kibichi kutokana na mimea iliokua ikikuwa. Majira haya hunipa hisia za tulivu, amani na furaha ndani. Huku pia ni muda mzuri wa kufanya shughuli za nje kama kutembea michezo, midogo au bustani. Jambo linalonifanya nijisikie karibu na maumbile na kufurahia maisha kwa utilivu na raha.

Ndiyo, ni mahai kujifunza kupiga ngitaa na uzoefu huu ulikuwa wa furaha na wakunijenga ujuzi. Kupika gitaa kunanifundisha subira na idhamu na jinsi ya kutumia mikono kwa usahihi pamoja na utaratibu wa akili. Huku pia kunipa furaha ya ndani. Ninapokuwa nikipiga midondo au wimbo zinaz ninazozipenda. Pia, kujifunza gitaa kunanisaidia kuelewa muziki kwa undani saidi, kuniruhusu kuunda ladha yangu ya musiki na kunifanya nijisikia uhuru na mwenye amani wakati wa burudani au mapumsiko.

Natumia kompyuta zaidi kwa sababu huniruhusu kufanya kazi mbali mbali kwa urahisi na haraka. Kama kusoma masomo, kuandika maandishi, kufuatilia habari na kufanya utafiti. Pia hunisaidia kuwasiliana na marafiki na familia kupitia mitandao ya kijamii, kutengeneza mpangilio wa kazi zangu na hata kujiburudisha kwa kuangalia video au kushiriki michezo midogo ya kompyuta. Kompyuta pia hunisaidia kupanga na kuhifadhi taarifa kwa usahihi. Jambo linalo ongeza ufanisi, kuokoa muda na kunifanya niwe na uhakika kwa kufanya kila kitu kwa mpangilio mzuri na kwa urahisi.

Napenda kununua vitu katika masoko na maduka yaliyo karibu kwa sababu ni rahisi kufika bei mara nyingi ni nafuu na ni nafasi ya kuchagua bidhaa mwenyewe na kuzungumza na wauzaji. Pia napenda kununua sehemu ambazo ni safi salama na zina huduma nzuri kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye amani wakati wa manunuzi. Huku nikihakikisha ninapata vitu vinavyokidhi mahitaji yangu na ubora ninao utarajia.

Napendelea zaidi hali ya baridi kwa sababu hunifanya nijisikie raha, mtulivu na ufanya mwili wangu kufanya kazi vizuri bila jasho na uchovu mwingi. Baridi pia hunipa hisia na utulivu na amani, huniruhusu kufikiria vizuri, kufanya shughuli za kila siku kwa urahisi na mara nyingi hufanya usingizi au mapumziko yangu kuwa mazuri zaidi. Ingawa joto linaweza kuwa zuri mara chache. Kwa ujumla hali ya baridi hunifaa zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Kawaida, ninakunywa takribani lita moja hadi mbili za maji kwa siku. Ili kuhakikisha mwili unakaa na, unafanya kazi vizuri. Una kuepuka kiu nakuendelea kuwa na afya njema. Ninajitahidi kunywa maji mara kwa mara, sio kwa wingi kwa ghafla. Ili kusaidia mmenyeko wa chakula, kudumisha nguvu na kuimarisha afya ya ngozi na viungo vyote vya mwili. Hii tabia ya kunywa maji mara kwa mara hunisaidia pia kuwa makini na kuendelea kuwa na nishati ya kutosha kwa shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulifu raa na uhuru wa kupanga muda wangu kulingana na mpangilio wangu. Nyumbani ninawesa kufanya kazi bila kelele nyingi ni kisingatia kila jambo kwa makini na pia kupumzika kidogo pale ninapo hitaji. Pia, kufanya kazi nyumbani kuna nisaidia kuwa makini, kujianda vizuri na kumaliza kazi kwa ufanisi bila usumbufu wa inje. Jambu linalo nifanya nijisikie furaha, utulivu na kuwa na matokeo mazuri katika kila jambo ninalo nifanya.

Kulinda mazingira, ninajitahidi kupunguza matumizi ya plastiki, kutupa taka kwa usahihi na kutumia rasilimali kwa busara kama maji na umeme. Pia napanda miti au mimea kidogo pale ninapoweza nikiunga mkono, mipango ya kusaidia mazingira. Na napenda kutumia vyombo vinavyoweza kutumika tena badala ya vile vya mara moja. Kwa kufanya haya, ninasaidia kupunguza uchafu, kuhifadhi maumbile na kuunda tabia nzuri na kulinda dunia yetu. Jambo linalo nifanya nijisikie furaha na kuwa na mchango chanya kwa vizazi ya baadae.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali ukiunganisha na mboga na nyama au samaki. Kwa sababu ni chakula chenye lishe, kinaridhisha na hunipa nguvu za kufanya shughuli zangu za kila siku. Pia napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi kumeza, kina ladha nzuri na mara nyingi huunganishwa na familia au marafiki. Jambo linalo ongeza furaha na mshikamana wakati wakula pamoja. Chakula hiki pia hunisaidia kukuwa na afya nzuri na nishiba la kudumu bila shida yoyote mwilini.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni chinua ajebe. Kwa sababu anaunda hadithi zenye maana zinazofundisha maadili na kuonesha thamaduni za maisha ya watu kwa undani. Vitapu vyake hunisaidia kuelewa historia jamii na changamoto za kibinadamu kwa njia ya kina na yenye hisia. Huku pia kunipa furaha ya kusoma na kufahia lugha nzuri. Kupitia kasi zake, ninaweza kujifunza mengi kuhusu maisha, maadili na thamani za utamadhuni. Jambo linaloongeza ufahamu wangu na kunifanya niwe na mtazamo mpana katika maisha.

Napenda ushirikiano na mazingira mazuri ya kazi katika shirika langu watu wanafanya kazi kama timu wanaheshimiana na wako tayari kusaidiana. Pia napenda kwamba shirika linanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kukuwa binafsi na maoni yangu yanazingatiwa. Hilo hunifanya nijisikie kudhaminiwa na kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Katika kazi yangu, ninataka kufikia kiwango cha juu, cha mafanikio na uhuru wa kifedha. Lengo langu ni kujijenga, kitaaluma, kupata ujuzi wa kina na kuwa mtaalamu anayitegemewa katika eneo langu. Nataka kufanya kazi kwa bidii, kujifunza kila siku na kukua hatua kwa hatua hadi kufikia nafazi ya uongozi ya kujiajiri. Pia nina ndoto ya kuanzisha biashara yangu mwenye ambayo itatoa ajira kwa wengine na kuleta mchango chanya kwa jamii. Zaidi ya mafanikio ya kifedha ninataka kazi yangu iwe ya maana inayo nipa kuridhika na kuniruhusu kutumia vipaji vyangu kikamilifu. Mwish wa yote nataka kufikia mahali ambapo nina jiamini, ninaudhabiti na ninaishi ka maisha yenye mwelekeo na kusudi.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia hasa katika hali fulani. Kofia unisaidia kujikinga na jua kali, hasa ninapokuwa nje kwa muda mrefu au ninasafiri. Pia wakati wa baridi, kofia hunifanya nijisikia joto na nikiwa huru. Mbali na faida hizo, kofia pia ni sehemu ya mitindo wangu. Ninafurahia kuchagua kofia inayolingana na mavazi yangu au tukio ninalohudhuria Kuna siku nina vaa kofia kwa ajili ya starehe tu hasa ninapotaka kuonekana nipo huru na mtulivu Wakati mwingine kofia hunipa kujiamini zaidi na kunifanya nijisikie tofauti kidogo Si kila siku nina vaa kofia lakini ninapo ivaa nahisi inaniongezea haiba na urahis. Kwa ujumla, kofia ni kitu kidogo lakini chenye maana kubwa kwangu katika maisha ya kila siku.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu, napenda kufanya hivyo kwa njia inayowajumuisha wote na kuwafanya wajisikie kudhaminiwa. Kwanza huwa natoa pongezi wazi wazi na kuwashukuru kila mtu kwa mchango wake kwa sababu, kila juhudi huwa na dhamani. Wakati mwingine tunakaa pamoja kama timu, tunashiriki chakula au vinywaji ili kufurahia ushindi wetu kwa utulivu. Pia napenda kuchukua muda kutafakari kile tulichofanya vizuri ili tuendele kuboresha ushirikiano wetu.

Kwa kawaida nafanya masoesi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki Hii hunisaidia kuweka mwili katika hali nzuri kupungusa msongo wa mawaso na kuongeza ngufu Wakati mwengine nafanya masoezi mepesi kama kutembea au kunyoosha mwili hasa ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi Pia napenda kuchagua masoezi yanaonifraisha ili nisichoke haraka kama kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya nyumbani Ingawa si kila siku ninaweza kufanya mazoezi makali najitahidi kuwa na mwendo wa mara kwa mara kwa sababu afya ya mwili ni muhimu sana kwa maisha ya kila siku.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya wa kiteknolojia hasa katika matumisi ya akili bandia na sana za kidigitali Ninawafutia na jinzi teknolojia inafyo badlisha kazi, biashara na maisha ya kila siku kujifunza mambo hili kungeweza kunisaidia kuporesha maarifa yangu kufanya kazi kwa ufanisi saidi na kufungua fursa mpya za kazi au biashara Pia ningependa kuchifunza ujuzi kwa masiliano na uongosi kwa sababu umenisaidia kushirikiana vizuri na watu wengine.

Kwa kawaida, sipendi sana kusungumsa kuhusu siasa. Ninahisi masungumso ya siasa mara nyingi husababisha mabishano na hisia kali kati ya watu. Badala yake, napendelea kusungumsa kuhusu mambo yanayounganisha watu kama elimu, maendeleo ya jamii, teknolojia au uzoefu wa maisha. Ata hivyo, ikiwa masungumso ya siasa yatafanyika kwa heshima na kwa lengo la kujifunza Naweza kusikiliza na kuchangia mawaso kwa utilifu bila kuleta migogoro.

Kwa kawaida naifadhi data angu kwenye maeneo salama kadhaa kwanza naifadhi kumbukumbu muhimu kwenye simu na kompyuta yangu ili niweze kuzipata kwa uraisi kila siku. Pia hutumia kumbukumbu ya nje kama kifaa cha kuifadhi mfaili muhimu ili kuhakikisha hazipotei endapo kifaa kimoja kitapata tatizo. Mbali na hilo nahifadhi baadhi ya taarifa kwenye hifadhi ya mitandaoni kwa sababu inasaidia kupata data yangu popote nilipo.

Kushirikiana na timu kwanza huwa nasikiliza maoni ya kila mshiriki, ili kuelewa mawazo na mapendekezo yao, kisha kuchangia mawazo yangu kwa uwazi, nikijitahidi kusaidia kufanikisha malengo yao pamoja, pia hujizatiti kutimiza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora. Ili wengine waweze kutegemea mchango wangu. Wakati mwingine tunapanga mikutano, midogo au majadiliano ili kutara, kuratibu shuguli, kushirikiana katika maamuzi na kuhakikisha kila moja anahusishwa.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu ni sushi kutoka Japan. Nilibutiwa na muundo wake wa kipekee ladha ya samaki safi pamoja na wali na viungo vingine. Na jinsi kilivyo panga kwa umbo la kuvutia. Kuonja sushi kunanifundisha kuthamini vyakula vya tamaduni vingine. Kunipanua ladha na pia kunatoa uzoefu mpya wa kula chakula kwa njia tofauti.

Ndiyo, unapenda kuendesha baisikeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili na pia kufurahia mazingira. Kuendesha baisekili hunisaidia kujisikia huru, kupunguza mawaso na kuporesha ave yangu bila kutumia garama kubwa. Pia ninafasi nzuri ya kutumia muda nje, kuona manthari tofauti.

Ndiyo, napenda kutembea mistuni kwa sasa pabu unipa tulifu wa kipeke na kunifanya nijisikia karibu saidi na maumbile. Kutembea kati ya mti, kusikia sauti za ndege na kufuta hewasafi unisaidia kupunguza mawaso na msongo wa maisha ya kila siku. Pia unipa nafasi ya kutafakari, kupanga mawaso yangu na kujifunza kudhamini ushuru wa masingira asilia. Wakati mwingine hutumia matembezi ya msituni kama njia ya kufanya masoezi mepesi, lakini pia kama muda wakujutunza kisaikolojia na kujijenga ngufu mpya kapla ya kurudi kwenye shugli za kawaida.

Napenda kusimamia na pia kusimamiwa kwa sababu naona kila upande una mchango muhimu katika kazi. Kusimamiwa husaidia kupata mwelekeo ushauri na mrejesho. Unaosaidia kuboresha utendaji wangu na kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine. Pia hunipa nidhamu na uwajibikaji katika majukumu yangu. Kwa upande wa kusimamia, wengine napenda kuwasaidia, kuwaelekeza, kwa heshima na kuwahamasisha wafanye kazi kwa bidii na kwa ushirikiano.